Unatumia programu zipi mara nyingi. Programu, tuseme kama nimeweka programu kwa nyumba yangu, nafaa kuku, kufanya kufua siku gani, nafaa kufanya usafi kwa nyumba sikugani. Kama ni programu ya chakula, nafaa kupika mchele sikugani, ni siku gani nafaa kupika chapati kwa nyumba, ni siku gani nafaa kupika ugali.